Soksi. Soksi ni mavazi madogo yanayo valiwa miguuni ili kulinda miguu na kutoa faraja. Huvaliwa ndani ya viatu au kwa urahisi wa kujiunga na baridi au joto la migu. Mara nyingi hutengenezwa kwa nyuzi, pamba au mchanganyiko wa vifaa. Mfano, alivaa soksi safi kabla kuvalia kiatu vyake. Soksi zinasaidia kudumisha usafi na kufanya na afya ya miguu. Kwa kifupi, soksi ni mavazi madogo ya miguuni yanayatoa faraja. Ni usafi na ulinzi. Soksi kimaisha ni sehemu ya udhabiti wa kila siku wa mavazi na faraja. Huongeza urahisi wakati wa kutembea, kukimbia au kufanya kazi. Husaidia kudumisha afya ya ngozi ya miguu, huondoa mikwaruzo na maumivu kutokana na miguu, kwanza kuchafuka au kuvimba. Mfano, mle asubuhi kikiwa na soksi safi ni sehemu ya kuanza siku kwa utulivu. Soksi ya kijamii huashiria njia ya heshima na mtindo katika mavazi. Mara nyingine ni ishara ya utamaduni au hali ya uchangamfu. Huonyesha ya usafi na utunzaji binafsi, jambo linalo husiana na heshima ya kijamii. Mfano katika sherehe ya harusi, soksi za rangi maalumu zilionyesha umakini wa watu. Soksi kihisia, huadhiri, hisia za faraja na utulivu. Huongeza motisha ya kufanya shughuli bila kuchafua miguu au kupata maumivu. Hutoa hisia za usalama na utunzaji binafsi. Mfano alijisikia amani na faraja akivaa soksi mpya wakati wa kustaafu nyumbani. Soksi kiutendaji ni kiungo muhimu cha mavazi chenye faida za ulinzi na faraja. Huondoa harufu na unyevu katika viatu. Huongeza muda wa matumizi ya viatu, ni muhimu kwa michezo mazoezi au shughuli za kila siku. Mfano, wachezaji wa mpira wanavaa soksi maalum zinazo hifadhi harakati na faraja ya miguu. Soksi kifalsaha, soksi ni alama ya utunzaji wa binadamu, utulivu na utaratibu wa maisha huonesha umuhimu wa kuzingatia vitu vidogo vinavyo athiri maisha kwa furaha na afya huashiria uwiano kati ya faraja ya mwili na ustawi wa akili. Ni mfano wa jinsi vitu vidogo huongeza ubora wa maisha. Methali zinazo husiana, usiache soksi, usiache afya. Alama ya kuzingatia vitu vidogo vinavyo saidia ustawi. Vitu vidogo huunda maisha bora. Soksi sio tu kipande cha mavazi. Ni msingi wa faraja, afya na heshima. Kimaisha huongeza faraja, usafi na utulivu wa miguu. Kijamii huonyesha heshima, mtindo na utunzaji binafsi. Kihisia huleta furaha, motisha na usalama wa mwili. Kiutendaji huondoa unyevu, harufu na maumivu. Pia huongeza mada kifalsaha ni ishara ya utunzaji, uwiano na kuzingatia mambo madogo yanayo saidia maisha. Kwa kifupi, soksi ni mavazi madogo yanayo linda kutoa faraja na kuborosha ustawi wa mwili na heshima ya kijamii.

Nywele. Nywele ni nyuzi zinazoota juu ya ngozi ya binadamu. Hasa kichwani na pia sehemu nyingine za mwili. Ulinda ngozi ya kichwa, uchangia mwonekano na udhubu. Utambulisho wa mtu ni seeemu muhimu ya urembo na afya. Mfano, ana nywele ndefu na nadhifu. Watu wanaitaji kutunza nywele zao vizuri. Kwa kifupi, nywle ni nyuzi zinazoota mwilini hasa kichwani kwa ajili ya ulinzi, afya na urembo. Nywele kimaisha ni shemu ya utunzaji binafsi na heshma ya mtu. Uongeza kujiamini, uonyesha nidhamu na usafi, uchangia jinsi mtu anavyoonekana na kujitambulisha. Mfano kutunza nywele usaidia mtu ajisike vizuri kila siku. Nywele kiaafya ulinda kichwani dhidi ya jua kali na baridi. Kuonyesha dalili za afya na matatizo mfano kuondoka kupita kiasi. Kuitaji lishe bora, maji ya kutosha na usafi. Mfano nywele nadhifu zinaezakuashiria upungufu wa vrutubisho. Nywele kijami kijamii nywele huonyesha utamaduni na mila za jami. Mitindo ya kisasa au ya kitamaduni. Haishi ma katika mazingira ya kazi, shule au stare. Mfano, wa nywele unaezakuonyesha utamaduni na mtu wa jaimi ya ki. Nywele kiisia zina athari kubwa. Huongeza au kupunguza kujiamini. Uadhiri hali ya moyo. Ni sehemu ya kujieleza na kujidhamini. Mfano, alibadilisha mtindo wa nywele na akajisikia nywele furaha na kujiamini zaidi. Nywele kuitendaji, kuitaji matunzo ya mara kwa mara. Kuosha kupaka mafta kuchana. Uadhiri faraja katika joto au baridi. Huwa sehemu ya mandalizi ya kila siku kabla ya kutoka nyumbani. Kabla ya kazi, alihakikisha nywele zake ziko safi na zimepangwa vizuri. Nywele kifalsaha ni alama ya utambulisho, mabadiliko na ukuwaji wa maisha kukata na kukuza nywele kuashiria mwanzo mpya honyesha uhuru wa kujieleza. Ni mfano wa jinsi mwili hubadilika kadri mtu anavyopita. Methali na mawazo mabadiliko huanza na hatua ndogo. Kama kubadilika nywele nywele hukua maisha nayo hukua. Nywele si tu useemu ya mwili. Ni ishara ya afya utambulisho na hisia za mtu. Kimaisha huongeza heshima binafsi na kujiamini. Kiafya hulinda kichwa na kuonyesha hali ya afya kijami huwakilisha utamaduni na mtindo. Kihisia huadhiri hali ya moyo na kujithamini. Kutendaji huhitaji matunzo ya mara kwa mara. Kifalsaha ni ishara ya mabadiliko na ukuwaji wa maisha. Kwa kifupi, nywele ni ulinzi, urembo, na utambulisho na kioo cha afya na hisia za binadamu.

Makubaliano. Makubaliano kwangu ni msingi wa mausiano mazuri. Iwee ni kazini katika familia au kati ya marafiki ya wanakilisha pale ambapo pande mbili au zaidi zinakutana katikati. Kila moja akitoa kidogo ili kupata suluhisho linalokubalika kwa wote. Makubaliano yanaitaji kusikiliza kwa makini, kuheshimu maoni tofauti na kuwa tayari kubadilika. Sio lazima kila mtu apate kila kitu wanachotaka. Bali ni kuhakikisha kuna anayehisi kudharauliwa au kupuuzwa. Mara nyingi, makubaliano bora hutokona na mazungumzo ya wazi na uaminifu. Kwa kifupi, makubaliano si ishara ya udhaifu. Bali, ni ishara ya ukomavu na hekma. Yanaimarisha uhusiano, upunguza migogoro na husaidia waatu kusonga mbele pamoja kwa amani na kuelewana.

Moja. Moja ni neno rahisi lakini lenye maana kubwa. Linashiria umoja, mwanzo na ukamilifu. Kabla ya kuwa wengi kulikuwa na mmoja. Kila safari uanza na hatua moja. Kila wazo uanza na wazo moja. Na kila mabadiliko makubwa uanzia na uwamuzi moja mdogo. Moja pia unikumbusha nguvu ya mtu moja, mtu moja anaweza kuleta tofauti, kuanzisha mabadiliko, au kutuoa tumaini kwa wengine. Wakati mwingine, tunadharau mchango mdogo, lakini bila huo, moja mengine yote yasinge kuwepo. Kwa kifupi, moja ni msingi wa kila kitu, ni mwanzo, ni chanzo, na ni ukumbusho kwamba hatua ndogo inaweza kuwa na maana kubwa.

Jana, jana kwangu ni kumbukumbu iliyokaribu, sio mbali sana, lakini tayari imepita, ni mahali pa kujifunza, sipa kuishi, jana hubeba makosa niliyofanya, mafanikio niliyopata, na maamuzi niliyochukua, yote yakiwa nafunza lake. Nilipoifikiria jana hujaribu kuchukua kilicho kizuri na kuwacha kilicho nirudisha nyuma. Ibadiliki lakini naweza kunielekeza jana hunisaidia kuelewa nilikotoka. Ili leo nifanye bora zaidi na kesho niwe na muelekeo a mzuri. Kwa kifupi jana ni mwalimu wa kimia na haongei tena lakini mafunzo yake bado ya nadhamani kubwa.

Tovuti. Tovuti kwangu ni mlango wa habari, mawasiliano na fursa. Ni mahali ambapo mtu anaweza kujifunza kitu kipya, kuwasiliana na wengine, au kuonyesha kazi na mawazo yake kwa dunia, nzima. Kwa mibofya michache tu, tovuti inaweza kukupeleka sehemu tofauti kabisa maarifa au uzoefu. Tovuti nzuri ujitokeza kwa urahisi, kwa kutumia, mpangilio mzuri na maudhui yenye maana. Inanifanya nihisi kuelekezwa sikuchanganyikiwa. Pia huonyesha uaminifu pale unapolinda taarifa za matumiaji na kuwa wazi kuhusu madhumni yake. Kwa kifupi, tovuti ni chombo chenye nguvu kinaweza kuelimisha, kuunganisha watu na kubadilisha njia tunavyoishi na kufanya kazi. Endapo kitatumika kwa busara.

Kitanda, kitanda kwangu ni pali pa pumziko na urejesho. Ndipo siku uisha na nyingine kuanza. Mbaada ya uchovu wa siku, kitanda utipa nafasi ya kupumzika, mwili na akili. Kuwachilia mawazo, na kupata usingizi, unaoitajika. Kitanda kizuri unifanya nijisikie salama na nipo nyumbani. Harufu ya mashuka safi, mito laini, na blangeti unisaidia kutulia araka. Wakati mwingine si kulala tu, kitanda pia huwa mahali pa kusoma kidogo, kufikiria, au ata kuzungumza kwa utulivu. Kwa kifupi, kitanda ni zaidi ya samani, ni chanzo cha afya, nguvu na wazo mpya wa kila siku.

Wali, wali ni chakula kinachopatikana kwa kupika mchele kwenye maji hadi kuiva. Ni chakula rahisi lakini muhimu sana na uliwa na watu wengi duniani ikiwemo Afrika mashariki. Kwa maelezo ya kueleweka vizuri, wali unatengenezwa vipi. Mchele huoshwa kwa maji, uchemshwa au kupikwa kwa mvuke. Maji yakikauka au kufyonza, mchele hubadilika kuwa wali. Hakuna viungo vingine vinavyohitajika, mara nyingi ni mchele, maji, au chumvi kwa hiari. Wali ni chakula cha aina gani? Ni chakula cha wanga, hutoa nguvu mwilini, hushibisha haraka, huliwa na watu wa rika zote. Aina za wali, kuna wali mweupe wa kawaida, wali wa nazi ambao hupikwa kwa maziwa ya nazi, wali wa pilau ambao hupikwa kwa viungo, wali wa kukaanga ambao huandaliwa kwa mafuta na viungo, wali wa kawaida ambayo ni brown rice una nyuzi-nyuzi zaidi. Wali huliwa na nini? Wali huliwa na maharagwe au ndengu, mboga, kuku au nyama, samaki, mayai. Kwa kifupi, wali ni chakula kinachotokana na mchele uliopikwa na ni sehemu muhimu wa maisha ya kila siku ya watu wengi.

Blue. Blue ni rangi. Ni rangi inayopatikana kati ya kijani na zambarao. Katika duara la rangi na maranyingi onekana kwenye anga, bahari, majisafi. Maana ya rangi ya blue. Kwa kawaida, blue huwa shiria utulivu na amani. Uwaminifu, hekima, baridi na utaratibu. Ndiyo mana utumiwa sana kwenye sare za shule, nebo za banki na kampuni, mavazi ya kazi, mapambo ya nyumba. Aina ya bulu, bulu ya giza, bulu ya angavu, bulu ya bari, bulu ya kifalme. Kwa kifupi, bulu ni rangi inausishwa na utulivu, waminifu na mpangilio.

Rudia tafadhali. Rudia tafadhali neno ya kiswahili ya natumika kuomba mtu au kitu kizarudiwa au kutekeleza tena kwa heshima. Maana kifupi, rudia ni kufanya tena, sema tena au eleza tena. Tafadhali ni kwa heshima mfano wa matumizi. Unapo omba mtu aseme tena kitu ambacho hukisikia vizuri. Rudia tafadhali sikuelewi vizuri. Ina maanisha tafadhali sema tena siku elewa. Pili unapoomba kutakeleza tena jambo rudia tafadhali mazoezi ya jana. Tafadhali fanya mazoezi ya jana. Kwa kifupi ninjia ya heshma kusema fanya tena au sema tena.

Nakupenda. Nakupenda ni maneno mazuri sana. Maana ni usemi wa hisia wa upendo au shauku. Muktadha wa kutumia. Hii hutumika kueleza hisia na mtu unayempenda, mpenzi, familia, rafiki wa karibu. Inaonyesha kujali, kuthamini na kumtia moyo mtu mwingine. Mfano, nakupenda sana mama. Hii ni kueleza upendo kwa mama na kupenda rafiki yangu. Nikueleza hisia za urafiki. Kwa kifupi, nakupenda ni usemi wa upendo unaotoa hisia ya dhati na ya moyo.

Usiku, hukuni sehemu ya siku ambapo mwangaza wajua haupo na maranyingi watu hula kulala au kupumzika. Maana ya usiku ni muda baada jioni hadi alfajiri, ni kinyume chamchana. Muda wakawaida wa usiku, kuanzia takribani saa sita hadi saa tano asubui, inaeza kubadilika kulingana na nchi na msimu. Shuguli zinazofanyika usiku ni kupumzika na kulala, kufanya kazi za usiku wa usalama maduka ya usiku hospitali, kusherekea sherehe au mikutano, kutazama nyota na kuangalia anga. Mfano wa matumizi, usiku huu nitapika chakula chajioni, usiku wa leo utakuwa nabaridi kidogo. Kwa kifupi, usiku ni muda wagiza wa usiku, unaotumika kwa mapumziko, shuguliza usiku au starehe ndogo.

Julai. Julai ni mwezi wa saba katika kalenda Gregoria. Ambayo ndio kalenda inayotumika duniani kote. Mwana na muktadha. Julai huashiria kipindi cha joto au mvua kidogo kulingana na eneo. Ni mwezi unaofuata juni na mbele agosti. Sifa za julai. Katika nchi nyingi. Julai ni mwezi wa mapumziko au likizo kwa shule na baadhi ya wafanyikazi. Katika kihistoria, Julai pia ilipewa jina la Julio Siza, kiongozi wa kirumi. Mfano wa matumizi, ninatoka likizo mwezi wa julai, harusi yao itafanyika Julai. Kwa kifupi, Julai ni mwezi wa saba wa mwaka unahusiana na likizo, joto, na wakati wa sherehe nyingi.

Unahitaji, ninahitaji ni usemi wa kiswahili, unaotumika kueleza hitaji, tamaa, au haja ya kitu fulani. Maana kwa kifupi, nina inamaanisha mimi nina, mimi niko nayo. Hitaji ni kuhitaji kuwa na haja ya kitu, ninahitaji, mimi nahitaji au mwili inahitaji kitu fulani. Mfano wa matumizi, ninahitaji maji, mimi nahitaji maji ya kuni, ninahitaji msaada wako. Hiyo inamaansha mimi, nahitaji usaidizi wako. Naitaji kupumzika, mimi naitaji mapumziko. Kinyume cha ninahitaji, sihitaji, mfano mimi sihitaji kitu. Sina haja, mfano mimi sina hitaji. Kwa kifupi, ninahitaji ni kuonyesha jambo ambalo, mtu anataka halisi au la lazima. Ambalo, linahitajika kufanikisha kitu.

Sielewi, sielewi ni usemi wa kiswahili unatumika kueleza kutoelewa jambo fulani. Maana kwa kifupi, si ni kinyume cha na au ndi, hapa inaonyesha kuto. Elewi ni kuelewa. Sielewi ni kumaanisha sihitaji kuelewa au sihitaji au siwezi kuelewa. Mfano wa matumizi, sielewi hesabu hii, si haikuelewa hesabu hii. Sielewi alichosema. Si hai kuelewa kilichosemwa na yeye. Sahamani sielewi. Tuseme hii wakati mtu anataka ufafanuzi zaidi. Kinyume cha sielewi ni ninaelewa. Inamanisha mimi naelewa. Naelewa pia inamanisha naelewa kilichoelezwa kwa kifupi sielewi ni kusema kwamba mtu hakuelewi kitu au anahitaji ufafanuzi zaidi.

Ndiyo, ndiyo ni neno la kiswahili linalotumika kueleza kubali kusema ndiyo au yes. Maana kwa kifupi, inatumika kujibu maswali ya ndiyo hapana, inaonyesha kubali au kuridhia jambo. Mfano wa matumizi, ni je, unataka chai, ndiyo, nakubali au nataka. Je, utafika kesho, ndiyo, nitafika. Umeelewa mafunza, ndiyo, nimeelewa. Kinyume cha ndio ni hapana sitaki, sikubali. Kwa kifupi, ndio ni usemi wa kudhibitisha jambo au kuonyesha kwamba unakubali au unaridhia.

Baba. Baba kwa kiswahili lina maana kadhaa kulingana na muktadha. Kwanza, baba ni mzazi wa kiume. Baba ni mtu wa kiume ambaye ameweza ama amezaa mtoto au watoto. Mfano, baba yangu anaishi Nairobi. Pili ni heshimu na cheo. Mara nyingi hutumika kumheshimu mtu mkubwa au mwenye mamlaka. Si lazima awe mzazi. Mfano, baba wa kanisa au baba mzee wa kijiji. Kiasili au tafsiri ya historia. Katika baadhi ya muktadha wa tamaduni, baba anachukuliwa kama kiongozo wa familia au mlinzi wa familia. Kwa kifupi, baba ni mtu wa kiume ambaye ana uhusiano wa familia au wa heshima na wengine.

Neno nisaidie kwa kiswahi ni ombi la msaada inalotokana na kitenzi saidia na kiambatanisho cha kisa. Ni kinachoashiria mimi, ambaye ni muombaji. Hapa kuna ufafanuzi wa kina. Kitenzi saidia inamaanisha kutoa msaada, kusaidia au kufanya kitu ile mtu mwingine apate faida au uhakikishe jambo linaenda sawa. Ni, ni kiambatisho hiki kinamaanisha mimi ni yule anayeomba msaada. Maana ya jumla, nisaidie, pia ni tafadhali unisaidie au ninahitaji msaada wako. Mfano, nisaidie kufungua mlango huu, tafadhali unisaidie kufungua mlango huu. Kwa kifupi, nisaidie ni ombi la msaada unaomfanya mtu mwingine afanye jambo ili uweze kufanikisha kitu.

Hapana. Hapana kwa kiswaili lina maana ya la au siyo. Na utumika kuonyesha kutokubali, kukanusha au kusema siyo kweli. Hapa kuna ufafanuzi wa kina, kukanusha, utumika kusema kwamba, jambo fulani si kweli. Mfano, hapana sijai kufanya hivyo. Siyo kweli, sijai kufanya hivyo. Hii utumika kukataa. Utumika kuonyesha kutoruhusu au kukataa ombi. Mfano, jee, unataka chai, apana, asante, situmii, asante. Unatumika kutojumuisha au kutokufanya kitu. Utumika pia kueleza kutofanya jambo, mfano, apana, sitaenda kesho. Inamaanisha sitaenda kesho kabisa. Kwa kifupi, apana, ni neno la kukanusha, kukataa, au kusema si ukweli katika kiswaili.

Ndugu, ndugu kwa kiswahili lina maana kadhaa, kulingana na muktadha, lakini kwa jumla linahusiana, na mahusiano ya kifamilia. Au wa kijamii, hapa kuna ufafanuzi wa kina, wana familia wa karibu, ndugu au ndugu, hutumika kumaanisha kaka, dada, wana familia wa karibu. Mfano, ndugu zangu wanakaa dar es saalam, inamaanisha wanafamilia wangu wanaishi dar es saalam. Kiheshima au kijamii, hutumika pia kuzungumza kwa heshima au kuonyesha uhusiano wa kirafiki, hata kama mtu si wa familia ya damu. Mfano, ndugu yangu tafadhali tusaidie. Inamaanisha rafiki yangu wa karibu, tafadhali tusaidie. Pia kuna dhana pana ya ndugu, katika baadhi ya muktadha wa kidini au kijamii, ndugu inaweza kumaanisha binadamu wote au wana jamii waliungana kwa msingi fulani. Mfano tunawote ndugu katika jami hii. Sote ni sehemu ya familia ya kijamii. Kwa kifupi ndugu ni mtu wa familia ya damu au mtu wa karibu wa kijami kulingana na muktadha hii.

Pilipili, neno pilipili kwa kiswahili lina maana ya species au kiungo cha kuchoma moto chakula. Mara nyingi hutumika kumaanisha pilipili ya moto. Lakini inaeza pia kumaanisha aina nyingine ya pilipili zisizo kali. Hapa kuna ufafanuzi zaidi. Chakula au kiungo. Pilipili ni kiungo kinachotumika kuongeza ladha, harufu au moto chenye chakula. Mfano, nataka chakula changu kiwe na pilipili kidogo. Nataka chakula changu kiwe na ladha kidogo ya moto. Aina mbalimbali kuna pilipili za unga, pilipili kavu, pilipili mbichi na pilipili za mchanganyiko na viungo. Mfano, pilipili ya kachumbari ni tamu sana. Kimetofora ni matumizi ya maneno. Wakati mwingine, pilipili hutumika kusema ya maneno au tabia mtu wa mtu au mkali. Mfano, yeye ni pilipili. Haogopi kusema ukweli. Yeye ni mkali. Kwa kifupi, pilipili ni kiungo kinachoongoza ladha ya moto katika chakula na pia inaweza kutumika kinasema kumaanisha tabia ya mtu mkali.

Neno suruali kwa kiswahili linamaanisha nguo inayovaliwa chini ya kitovu hadi mguu. Yaani sehemu ya nguo ya chini ya mwili. Hapa kuna ufafanuzi wa kina. Nguzo ya mwili wa chini, suruali hufunika viuno, mapaja na miguu. Na inaweza kuwa na aina mbalimbali. Mfano, nimevaa suruali ya blue leo. Aina mbalimbali kuna suruali za kawaida, suruali za kazi, suruali za michezo, suruali fupi na suruali za sherehe. Mfano, kwa michezo ni vizuri kuvaa suruali ya starehe. Kutofautisha na nguo nyingine. Suruali hutofautiana na sketi, ambayo hufunika tu sehemu ya chini bila kugusa miguu yote au gauni. Kwa kifupi, suruali ni nguo ya sehemu ya chini ya mwili inayohusu viuno hadi miguu, na inaeza kuwa na mtindo na matumizi mbali.

Sema, neno sema kwa kiswahili, ni kitenzi kinachomaanisha, kutoa maneno, kuzungumza, au kueleza jambo kwa maneno. Hapa kuna ufafanuzi wa kina, kutamka maneno, sema hutumika kumwelekeza mtu atoe maneno au maelezo. Mfano, sema kweli, toa kweli kwa maneno, kueleza au kufafanua, hutumika pia kueleza hisia, mawazo au habari. Mfano, sema kile unachokisia, hii inamaanisha elezea hisia yako. Amri au ombi la kusema mara nyingi, hutumika kama amri au ombi kwa mtu kuongea. Mfano, sema jambo moja kuhusu mchezo. Hii ni kuongea kuhusu mchezo huo. Kwa kifupi, sema ni kitenzi kinachomaanisha kutoa maneno, kueleza jambo au kuzungumza.

Ni programu gani unaeza tumia. Programu ambazo ninazitambua. Ni programu ambazo nazitumia kwenye computer au SIM Bali nafanya kazi kupitia mfumo wa AI wa OpenAI Ambao huniwezesha kuchambua lugha. Inaweza kusoma, kuelewa na kujibu maandiko kwa kiswaili, kiingereza na lugha nyingine. Kuunda maandiko na maelezo kama hizi, majibu unazoziona mashairi, hadithi, maelezo, ya sayansi na kadhalika. Kuchora picha na michora kwa kutumia mfumo wa AI Wa picha kama unavyoweza kuagiza. Nami ninaeza kuunda au kuahiri picha. Kuhesabu na kuchambua data. Ninaeza kufanya hesabu ngumu. Kuandika namba, kuchambua data kidogo. Kushirikiana na mtumiaji. Programu zangu zimesanifiwa kufanya mazungumzo ya kimsingi au ya kina kujibu maswali au kusaidia kujifunza. Kwa kifupi, programu nazotumia ni AI na mfumo wa kompyuta wa OpenAI ambao unarahisisha mazungumzo, uelewa na uambaji wa kila siku ya maandiko na picha.

Mitandao ya kijamii inachukua muda, ndiyo kabisa. Mitandao ya kijamii inachukua muda mwingi, ikiwa mtu haijumi kwa uangalifu, hapa kuna ufafanuzi wakina. Kwanza ni kuchukua muda wa kila siku, kuangalia Facebook, Instagram, TikTok, Whatsapp na mitandao mingine. Kuna chukua dakika au masaa, maranyingi bila mtu hata kujua. Mfano, mtu anaenda kuangalia kitu kimoja, kisha hupoteza muda kuangalia habari, video, au picha nyingine. Athari kwa kazi na masomo, ikiwa muda haujadhibitiwa, mtu anaweza kupoteza muda wa kufanya kazi za shule, ofisini, au shughuli nyingine muhimu. Mfano, badala ya kuimaliza kazi ya shule, anakua akitazama video nyingi za TikTok. Sababu za kuvutia muda, mitandao ya kijamii imeundwa kuvutia watu. Video fupi zinazoburudisha, habari zinazoha masisha hisia, uwezo wa kushirikiana na marafiki maramoja. Jinsi ya kuthibiti ili kupuepuka kupoteza muda mwingi, weka muda maalumu wa kutumia mitandao, kuzima taarifa zisizo muhimu, tumia zana za screen time ili kufuatilia muda. Kwa kifupi, mitandao ya kijamii inaweza chukua muda mwingi ikiwa hufanyi mpangiliowa kuthibiti matumizi yake na inaweza kua thiri kazi, masomo au hata usingizi.

Namna ya kujiandaa mkutano. Kujiandaa kwa mkutano ni hatua muhimu sana ili kuhakikisha mchakato unafanyika kwa ufanisi na hakuna mtu anayeachwa nyuma. Hapa kuna njia vile unawezajiandaa mkutano. Kwanza ni kufahamu lengo la mkutano. Kabla ya mkutano, elewa kwa nini mkutano unafanywa je ni kupanga kutoa maarufu, kutatua tatizo au kufanya uamuzi. Hii itasaidia kupanga maelezo na maswali sahihi. Mfano, mkutano wa timu ya mauzo unalengo na kuchambua mauzo ya mwezi uliopita ya kupanga mikakati ya mwezi ujao. Pili, ni kuandaa ajenda. Mambo mbayo ni ya mpangilio, kipindi cha kujisalimisha au kutambulisha. Pila, ni mapendekezo au taarifa. Majadiliano ya matatizo, hitimisho na hatua zinazofuata. Kuwa na ajenda, husaidia kwa kuokoa muda na kuweka mkutano kwenye mkutasari sahihi. Tatu, kusoma nyaraka na data muhimu. Kabla mkutano, unahakikisha umeangalia reporti za awali takwimu au faili zinazohusiana. Kumbuka maswali au hoja unayotaka kuchangia. Hii hutoa uhakiki na uwaminifu mbele ya wenzako. Nne ni kujiandaa kisaikolojia ni kuweka mawazo yako kwenye hali ya kufanya mazungumzo na amani na uelewo. Kupanga muda wa kuwasiliana mapema iwe kwenye mkutano wa ana kwa ana au mtandaoni. Zana vifaa na teknolojia. Ikiwa mkutano ni mtandaoni kuhakikisha kamera na kipaza sauti vinafanya kazi. Intaneti iko dhabiti. Nyaraka na faili zote ziko tayari. Ikiwa ni ana kwa ana, kuhakikisha. Vifaa vya maandishi, kalamu au laptop vipo. Chumba ni safi na kimia kiasi. Sita ni kuandika hoja na maswali. Kuandika hoja kuu unazotaka kushiriki. Andika maswali muhimu ili usisahau. Hii husaidia ushirikiano na mazunguzo yenye tija. Kuweka muda wa mapumziko ikiwa mkutano ni mrefu. Mapumziko madogo husaidia washiriki, kushirikiana kwa ufanisi bila kuchoka. Nane, ni kupanga hatua zinazofuata. Mwisho wa mkutano, hakikisha kuna mfumo wa hatua zinazofuata. Kila anayehusika, anajua wajibu wake. Kwa kifupi, kujiandaa kwa mkutano kunasaidia kuelewa lengo, kuandaa agenda, kusoma nyaraka, kujiandaa kisaikolojia, kuhakikisha vifaa viko tayari, kuandika hoja na maswali na kupanga hatua zinazofuata.

Asubui unafaa nini? Asubui unafaa nini? Linauliza kuhusu shuguli au mambo mtu ufanya katika kipindi cha asubui. Asubui hii ni kipindicha mwanza wa siku maranyingi kuanzia mapema kabla ya saa sita jioni. Na unafanya nini? Hi ni kuuliza kuhusu shuguli tabia au kazi unazofanya. Mfano, asubui mi ufanya mazoezi kidogo. Kisha kula chakula cha asubui. Asubui uwanza kwa kuoga, kusali na kuandaa watoto kuenda shuleni. Mi ufanya kazi kwenye kompyuta au kuangalia barua pepe asubui. Kwa kifupi, swali hili ni njia la kuanzisha mazungumzo nakujua ratiba ya mtu asubui. Na majibu yanatagemea tabia nafsi ya mutu.

Wikendi unafanya nini? Wikendi unafanya nini? Inauliza kuhusu shughuli unaweza fanya mwisho wa juma, yaani siku za jumamosi na jumapili, au jumatatu hadi jumapili kwa baadhi ya tamaduni. Hapa kuna ufafanuzi wa kina. Wikendi ni kipindi cha mwisho wa juma ambapo watu wengi hawana kazi au shule. Mara nyingi ni muda wa kupumzika, kujiburudisha au kufanya shughuli za kifamilia. Unafanya nini? Hii ni kuuliza kuhusu shughuli, burudani au ratiba ya mtu. Mwishoni mwa juma. Mfano wa majibu, wikendi hufanya mazoezi asubuhi, kisha kufika sokoni na jioni kuangalia sinema. Mimi huenda kanisani jumapili, kisha nikiungana na familia kwa chakula cha pamoja. Wikendi huwa ni muda wangu wa kupumzika, kusoma vitabu au kupigaa simu marafiki. Kwa kifupi, swali hili ni njia ya kuanzisha mazungumzo au kuelewa ratiba ya mtu mwishoni mwa juma.

Muziki unasikiliza muda gani, ninauliza muda au kipindi ambavyo mtu husikiliza muziki. Hapa kuna ufafanuzi wa kina, muziki ni sauti zenye mpangilio wa kiakustiki zinazounda wimbo au nyimbo, zinazoeza kuwa za burudani, starehe au hisia. Muda gani, hii inauliza kuhusu kipindi maalum au muda wa siku ambavyo mtu hufurahia kusikiliza muziki. Mfano wa mujibu, mimi hufurahia kusikiliza muziki asubuhi wakati wa kuamka ili kupata nguvu za siku. Mara nyingi hufanywa jioni baada ya kazi au shule ili kupumzika. Wakati mwingine kwenye usafiri au safari, nikiendesha gari au kwenye basi. Kwa kifupi muda wa kusikiliza muziki, hutegemea ratiba ya mtu, lakini kawaida ni asubuhi, mchana au jioni wakati wa burudani au kupumzika. Nikiwa nina huzuni, muziki unanipa nguvu ya kubadilisha hali ya moyo. Muziki pia unaondolea, ukiwa na msongo wa mawazo, unakuwa na furaha.

Msafara wa magari. Kwa kiswahili, inaamisha mkusanyiko au kundi la magari yanaelekea pamoja sehemu moja kwa lengo fulani. Hapa kuna ufafanuzi wa kina. Mkusanyiko wa magari ni msafara wa magari mara nyingi, unajimuisha magari mawili au zaidi yanayopangwa pamoja na kusafiri kwa mpagilio mmoja. Mfano, msafara wa magari ya rais, unaofuata taratibu za usalama. Pili, sababu za msafara. Msafara unaweza kuwa kwa sababu za usafiri wa heshma, magari ya viongozi, mabalozi au wageni maalum. Usafiri wa kibiashara, magari ya mizigo au bidhaa yanaelekea kwenye soko. Sherehe au matukio, gari ya kipita mta kwa sherehe za arusi, mazishi au maadhimisho. Sheria na taratibu ni msafara wa magari mara nyingi unafuata sheria maalum. Kuanzia na mwendoaw usalama, kuweka kipaumbele kwa magari fulani, kuepuka ajali au msongamano wa barabara. Kwa kifupi, msafara wa magari ni kikundi la gari linalo safiri pamoja kwa mpangilio moja kwa sababu ya usalama, heshma au shuguli maalum.

Namna ya kuwa na tija zaidi kazini. Hapa kuna njia za kina za kuwa na tija zaidi kazini. Kwa njia rahisi na inayoweza kutumika kila siku. Kwanza ni kupanga ratiba ya kila siku. Hii ni kuandika majukumu muhimu ya siku na uyape mpangilio wa kipaumbele. Kutumia mfumo wa kazi muhimu. Kwanza ili kuhakikisha unamalizia mambo muhimu kabla ya mengine. Mfano, andika orodha ya kazi, kazi ya haraka, kazi ya muhimu, kazi ya hiari. Pili, ni kueka malengo makubwa na madogo. Malengo makubwa, yanahitaji kupanga hatua ndogo. Mfano, ikiwa lengo ni kumaliza ripoti kubwa malengo madogo, madogo ni kusoma data kuandika muhtasari, kukagua rasmi. Tatu, ni kuzingatia muda wa epuka vizuizi. Hii ni kugawanya muda wa kufanya kazi kwa blocks. Ukipumzika kidogo kati ya blocks hii ni kupunguza vizuizi, kuzima simu, arifu zisizo muhimu au barua pepe zisizo za dharura nne ni kutumia zana za kuandaa kazi. Hii ni kutumia kalenda, apps za kazi au notebooks, kupanga na kufuatilia kazi. Mfano, Trello, Notion, Google, Kalenda au diary ya kawaida. Tano, ni kuelewa njia yako ya kazi bora. Watu wanaofuatiana, wengine wanatija zaidi ya asubuhi, wengine mchana. Tafuta muda wako wa nguvu zaidi ya kuzingatia kazi ngumu na mpangilio ya kimaendeleo. Sita, ni kueka mazingatio ya afya. Hii ni kupumzika mara kwa mara ili akili ipate mapumziko. Hii ni kuhifadhi lishe bora, kunywa maji na kufanya mazoezi kidogo ili kuendelea kuwa makini kazini. Saba ni kufanya tathmini ya kila siku. Mwisho wa siku, angalia kazi ulizokamilisha na zile zisizokamilika. Hii itakusaidia kupanga vizuri siku inayofuata na kuboresha tija. Kwa kifupi, kuwa na tija kazini kunahitaji kupanga, kuweka kipaumbele, kuthibiti muda, kutumia zana sahihi, kufahamu kazi zako na kuhifadhi afya ya mwili na akili.

Jioni hii nitaona nini? Jioni hii nitaona nini? Ninauliza kitu unachoweza kushudia, kufurahia, au kufanya jioni hii. Hapa kuna ufafanuzi wakina. Jioni ni kipindi cha baada ya mchana hadi mapema usiku. Kawaida kuanzia saa kumi na moja jioni na saa kumi na mbili jioni. Nitaona nini, hii ni kuuliza au kufikiria kuhusu shughuli, matukio au mambo yanayoweza kushuhudiwa jioni hii. Mfano wa majibu, jioni hii, nitaona sinema na marafiki, nitaona hii sinema na marafiki, nitaona mbio za michezo kwenye televisheni. Nitaenda bustani kuona machungwa yanayochanua na jua linapozama. Nitangalia nyota na kujaribu kupumzika baada ya kazi. Kwa kifupi, swali hili ni njia ya kupanga au kufikiria shughuli za jioni ama burudani, kazi au kupumzika.

Lazima nibadilishe maisha yangu. Kusema lazima nibadilishe maisha yangu ni hatua kubwa na muhimu sana. Kwa sababu inamaanisha, unataka kuchukua hatua za kuboresha hali yako ya sasa. Kufafanua kwa kina, ni kuelewa sababu ya mabadiliko. Jiulize kwa nini unataka kubadilisha maisha yako. Sababu inaweza kuwa afya, kazi, elimu, uhusiano au furaha ya kibinafsi. Kuwa na sababu yenye nguvu hutoa msukumo thabiti ya kubadilika. Pili ni kuweka malengo ya kweli. Gawa mabadiliko kwa hatua mdogo mdogo zisizo za kusumbua. Mfano badala ya kusema nita kuwa mzuri zaidi. Sema nitafanya mazoezi mara tatu kwa wiki. Badala ya nitahifadhi pesa. Sema nitahifadhi shilingi mia tano kila wiki. Tatu ni kuanza kidogo lakini kwa mbadala. Mabadiliko makubwa mara nyingi huanza na hatua ndogo. Mfano kubadilisha tabia moja kila wiki badala ya kubadilisha kila kitu mara moja. Nne ni kupata msaada. Usafiri wa mabadiliko unakuwa rahisi. Ukiwa na watu wa kuungana nao rafiki, familia au menta wanaeza kutuwa msukumo. Ushauri na motisha. Tano ni kufuatilia ushirikiano na maendeleo. Hii ni kuandika mafanikio madogo unayoyapata. Kuangalia ni nini kinaenda vizuri na nini kinahitaji kuboreshwa. Mwisho ni kutambua kushindwa ni sehemu ya mchakato. Mara nyingine huweza kushindwa au kuchelewa kufanikisha hatua. Usikate tamaa jitihada tena na ukumbuke mafanikio madogo ni hatua kuelekea mabadiliko makubwa. Kwa kifupi kubadilisha maisha kuna husisha kuelewa sababu kupanga malengo madogo. Kuanza hatua kidogo, kutafuta msaada, kufuatilia maendeleo na kutambua kushindwa kama sehemu ya mchakato.

Baridi ikitokea unafanya anini? Kama baridi ikitokea, kuna mambo kadha mazuri ya kufanya ili kubaki joto na kuwa na afya. Hapa nitakuonyesha kwa kina. Kwanza ni kuvaa nguo za joto, vaa nguo zinazoifadhi joto, koti, sweta, skafu, soksi nene na kofia. Vaa nguo za tabaka ili uweze kuondoa au kuongeza kulingana na hali ya baridi. Pili ni kunywa vinywaji vya moto. Vinywaji kama chai, kahawa au maji moto usaidia kujenga joto la mwili. Epuka kinywaji baridi maramoja ili mwili usipate mshtuko. Tatu ni kula vyakula vinavyotoa joto. Chakula chenye protini, mafuta mazuri na supu moto usaidia mwili kushkilia joto. Mfano supu ya mboga, wali na maaragwe au nyama chomo. Nne ni kufanya mazoezi kidogo. Kufanya mazoezi nyepesi kama kutembelea au kustretch mwili usaidia kupunguza baridi kwa kuongeza mzunguko wa damu. Hii ni kutafuta sehemu za joto ikiwa uko nyumbani kaa karibu na jiko au heater. Ikiwa uko inje tafuta sehemu zinazokinga upepo na mvua. Sita ni linda mikono, miguu na vichwa. Mikono na miguu upoteza joto haraka. Kwa hiyo va glavu, soksi nene na viatu vya joto. Kofia au skafu usaidia kupunguza kupoteza joto kupitia kichwa na shingo. Angalia afya, baridi kali inaweza kusababishia homa au mafua, akikisha kujikinga na ugonjwa. Ikiwa unahisi baridi sana au uwezi joto, tafuta msaada au joto zaidi. Kwa kifupi, baridi ikitokea unapaswa kuvaa nguo za joto, kunywa na kula vyakula vya moto, kufanya mazoezi kidogo, kukaa kwenye sehemu za joto na kulinda mikono, miguu na kichwa.

Ukienda sokoni unafanya anini? Kama unakuenda sokoni, kuna mambo kadha unayofanya ili safari yako iwe ya mafanikio na yenye mipangilio. Kwanza ni kuandaa orodha ya kile ambacho na itaji. Kwanza ni kuandika bidhaa unazo itaji kabla kuenda sokoni. Hii inasaidia kuepuka kununua vitu visivyo muhimu na kuokowa muda. Pili ni kuchukua fedha au njia za malipo. Hii ni kuangalia kama unatumia pesa taslimu au kadi. Hii inasaidia kuwakikisha unaweza kulipa haraka na kuepuka matatizo. Tatu ni kuelewa sokoni. Kila sehemu ya sokoni mara nyingi inauza bidhaa fulani. Panga pamoja na mainewa ya bidhaa unazoitaji ili usizururu kebure. Nne ni kulinganisha bei. Angalia bidhaa sawa kutoka kwa wauzaji tofauti ili kupata bei bora. Hii ni njia ya kuokowa pesa na kupata dhamani nzuri. Tano ni kuangalia ubora wa bidha. Hakikisha bidha ni bora na usalama. Kama mboga safi, matunda bila kuharibika, bidhaa zisizo na doa. Sita ni kuweka muda wa ununuzu. Kupanga muda maalum wa kuenda sokoni. Kama asubui mapema au jioni. Ili kuepuka foleni na msongamano. Saba ni kueka mzigo vizuri. Baada ya kununua bidhaa, hakikisha mzigo haivunjiki na inawekwa kwa usahihi wakati wa kurudi nyumbani. Mwisho ni kuandika mapendekezo kwa siku ya baadae. Ikiwa kuna bidhaa unazozipendelea kununua mara kwa mara, andika ili kujipanga kwa soko ijayo. Kwa kifupi, ukienda sokoni, unapaswa kuwa na orodha ya bidha, fedha au njia ya malipo. Kuelewa sokoni, kulinganisha bei, uangalia ubora, kupanga muda, kuweka mizigo mizuri na kuandika mapendekezo kwa siku za baadae.

Watembea muda gani? Swali la kutembea muda gani, inaulizwa ni kipindi au muda mtu husafiri kwa miguu au kwa gari baiskeli. Au usafiri mwingine, hapa kuna ufafanuzi wakina. Kwanza, nikutembea kwa kawaida. Watu wanatembea kwa muda tofauti kulingana na ratiba zao. Mfano, asubuhi kuenda shuleni au kazini. Hiyo ni dakika kumi na tano hadi sitini. Mchana au jioni kuenda sokoni ni majukumu ya nyumbani hiyo ni dakika tano au thelathini. Burudani kutembea kwenye bustani au pwani hiyo ni dakika thelathini au dakika mia moja na ishirini. Kulinganisha na lengo usafiri wa kazi au shule maranyingi unategemea umbali karibu na tahathari. Hakikisha unatumia muda wa kutosha kupumzika ikiwa safari ni ndefu. Weka muda wa mapumziko ikiwa unatembea au kuegesha gari kwa muda mrefu. Nne ni mazuri ya kupanga. Weka ratiba kutembea kama asubuhi kabla ya kazi au jioni baada ya kazi. Ili iwe ya afya na kuongeza nishati kwa kifupi muda wa kutembea hutegemea lengo, umbali na ratiba yako. Lakini kwa kawaida unaweza kuwa kati ya dakika chache hadi masaa kadhaa kulingana na mahitaji.

Unanunua vitu mtandaoni, ndiyo. Swali la kununua vitu mtandaoni, linauliza kama mtu hufanya ununuzi kupitia interneti au apps za simu, badale ya kuenda dukani. Kwanza, ni nini maana ya ununuzi mtandaoni? Ununuzi mtandaoni ni kununua bidhaa au huduma kupitia tovuti, apps au mitandao ya kijami. Mfano, Amazon, Jumia, Killmall na app za banki au malipo kama Mpesa. Pili, faida ya ununuzi mtandaoni ni rahisi na haraka, hauhitaji kuenda dukani, uchanganuzi mpana, unaeza kuona bidhaa nyingi kutoka sehemu mbali mbali. Ulinganifu wa bei, hii unaeza kulinganisha bei ya haraka. Usafirishaji hadi nyumbani, bidhaa zinakuja moja kwa moja hadi kwako. Tatu, ni kutahadhari. Tahadhari kuhakikisha tovuti au, app ni salama na inaaminika. Angalia maoni na ratings ya bidhaa. Kwa kukagua sera na masharti ya malipo nne jinsi ya kufanya ununuzi mtandaoni kwanza ni kuchagua bidhaa. Pili ni kuongeza kwenye kikapu. Tatu ni kuchagua njia malipo. Nne ni kuweka anwani ya usafirishaji. Uthibitaji na subra ya bidha ifike. Kwa kifupi unanunua vitu mtandaoni. Ni njia ya kisasa raisi na salama ya kupata bidha au huduma, mradi ukitumia tahadhari.

Mteja akiwa na hasira unafaa nini? Kama mteja akiwa na hasira ni muimu kuthibiti hali hiyo kwa hekima ili kuzuia mzozo na kuhakikisha mteja anaisi kusikilizwa. Hapa kuna njia za kina. Kwanza ni kubakia mtulivu. Kumbuka hasira ya mteja si binasi, bali ni tatizo au isia anazojisikia. Pumuwa kwa kina na epuka kuongea kwa asira au kujibu haraka. Pili ni kusikiliza kwa makini. Mteja naposema kitu, sikiliza kwa uwangalifu bila kumkatisha. Hii inasaidia mteja ajisikie kusikilizwa na kuheshimiwa. Tatu, onyesha kuelewa isia. Tumia maneno kama ninaelewa kwa nini unaisi hivyo. Naona tatizo lako ni muimu, tutaangalia namna ya kulitatua. Hii huonyesha kuheshimu isia za mteja. Nne, uliza maswali ya ufafanuzi. Uliza kwa heshima ili kuelewa tatizo. Mfano, je, unaeza kueleza kwa undani kile kilichotokea. Tano, toa suluhisho au uchaguzi. Baada ya kuelewa tatizo, toa ufumbuzi unaowezekana. Mfano, tunaeza kurudisha bidhaa au kubadilisha ungependa ipi. Sita, dhibitisha atua zinazofuata. Hakikisha mteja anajua nini kitatokea. Mfano, nitahakikisha tatizo hili litatenduliwa ndani ya saa ishirini na ine. Mwisho, baada ya utulivu, ikiwa mteja amepoa unaweza kuanzisha mazungumzo ya uhusiano mwema ili kurekebisha usiano. Kwa kifupi, unapokabiliana na mteja mwenye asira bakia mtulivu, sikileza, onyesha kuelewa. Uliza maswali ya ufafanuzi, toa suluisho dhibitisha atua na rekebisha usiano baada ya hali kutulia.

Watoto husomea chumbani gani? Watoto husomea chumbani gani? Ninauliza kuhusu aina ya chumba ambacho watoto hupendelea au hupangilia kusoma. Hapa kuna ufafanuzi wa kina. Chumba cha kujisomea nyumbani ni chumba kilichoandaliwa kwa ajili ya masoma na mara nyingi. Kina meza na kiti cha starehe. Taa nzuri ya kusomea. Rafu za vitabu. Vifaa vingine vya elimu kama ramani au kompyuta. Pili ni chumba cha kulala. Wakati mwingine watoto hupanga sehemu ya kulala yao kuwa mahali pa kusoma. Hii ni sehemu ya kwao wenyewe ambayo husaidia umakini na usiri. Tatu ni maktaba au madarasa ya shule. Shuleni watoto husomea katika madarasa au maktaba. Hapo kuna raslimali zaidi na hali nzuri ya masomo. Nne sifa za chumba bora kwa watoto kusomea. Kito cha mwanga nzuri, hii ni ya siri au taa, sehemu tulivu bila kelele nyingi. Meza na kiti vinavyofaa kwa umbo la mtoto. Rahisi kufika vitabu na vifaa vya masomo. Kwa kifupi, watoto husomea chumba kilicho tulivu, chenye mwanga mzuri, meza na kiti cha starehe. Rafu za vitabu na chumba kilichopangwa kwa ajili ya masomo. Ama nyumbani au shuleni.

Muda wa kumaliza kazi ukikaribia unafana nini? Muda wa kumaliza kazi ukikaribia ni muhimu kuchukua hatua za mwisho ili kuwakikisha kazi zako zinaisha kwa uraisi na umalize siku kwa mpangilio nzuri. Hapa kuna njia za kina. Kwanza kagua kazi zako zote, angalia orodha ya kazi, ulizopanga kwa siku hiyo, thibitisha ni kazi gani zimekamilika na ni zipi zina itaji kufuatiliwa. Mfano, kagua baruapepe, ripoti au ili ulizofanya siku ya pili, andika kazi zinazofuata. Kwa zile kazi ambazo zikamilike, andika mpango wa hatua zinazofuata. Hii itasaidia kwanza siku inayofuata kwa tija zaidi. Tatu, safisha eneo la kazi. Panga meza yako, weka vifaa mahali pake. Fuata karatasi ziziso itajika eneo la safi uongeza utulivu wa akili na mwendelezo wa kazi kesho. Nne, tuma mawasiliano muhimu. Tuma baruapepe, ripoti au ujumbe wa haraka kabla ya kuondoka. Akikisha wenzako wanafahamu maendeleo ya kazi zako. Tano, panga muda wa kuondoka. Akikisha unaondoka kwa wakati uliupangwa bila kuchelewesha kazi nyingine. Hii inasaidia kudumisha uwiano kati ya kazi na maisha binafsi. Mwisho, fikiria mafanikio ya siku. Chukua muda mfupi kufikiria yote uliokamilisha vizuri. Hii huongeza motisha na kuridhika. Kwa kifupi, muda waku maliza kazi ukikaribia, unapaswa kutumia, kukagua kazi, andika hatua zinazofuata, safisha eneo la kazi, tuma mawasiliana muhimu, panga, kuondoka kwa wakati na tambua mafanikio ya siku.

Unasafisha nyumba mara ngapi. Inauliza ni mara ngapi mtu hufanya usafi wa nyumba. Katika kipindi flani, kama kila siku, wiki au mwezi, hapa kuna ufafanuzi wa kina. Kwanza ni usafi wa kila siku. Maranyingi unawuhusisha kusafisha sehemu za msingi, kupiga vumbi kwenye meza, rafu na fanicha. Kuosha vyombo vya jikoni, kufanya vioo na bafu kuwa safi. Hii husaidia kudumisha hali safi na kuzuia uchafu kuongezeka. Pili ni usafi wa kila siku. Hii ni kusafisha kwa kina, kupiga zulia, kusafisha sakafu au tiles, kuosha madirisha na pazia, kupiga vumbi kwenye pembe na fanicha kubwa. Maranyingi, hufanywa siku moja au mbili kwa wiki. Kulingana na ukubwa wa nyumba na idadi ya watu tatu, usafi wa kila mwezi. Hii ni kusafisha kina zaidi, kusafisha kabati la vyakula, refrigilator na vifaa vya jikoni kusafisha mabafu kwa kina, kutengeneza au kupanga tena vitu vilivyo andikwa vibaya. Hii husaidia kuondoa uchafu ambao huwezi kuonekana maramoja nne ni usafi wadharura, wakati mwingine lazima usafishe maramoja, baada ya tukio maalum, kama chakula kuanguka, maji kumwagika, au wageni kuja. Kwa kifupi, kila siku na nifanya usafi wa msingi, kila wiki kusafisha kina kidogo, na kila mwezi usafi wa kina kabisa. Huku ukiongeza usafi wa dharura, inapohitajika.

Unaandaa orodha ya wiki nzima, ndio, ninaweza kuunda orodha ya wiki nzima, ili kupanga shughuli zako kila siku kwa mpangilio, wa tija na urahisi. Hapa, kuna mifano, orodha ya wiki nzima, tukianza na jumatatu, asubuhi, naandika mpango wa kazi za wiki, mazoezi kidogo, mchana, ni kazi za ofisini au shuleni. Jioni ni kusoma, kupanga chakula cha wiki, kupumzika. Jumamne asubui ni kufanya kazi muhimu za kila siku. Mchana kukagua mawasiliano na mabarua pepe. Jioni mazoezi au kutembelea familia. Jumatano asubui ni kukamilisha kazi zinazohitaji umakini. Mchana mkutano au kazi za timu. Jioni kusoma au burudani ya muziki au sinema. Alamisi asubui kazi za ofisi au shule. Mchana mapema napanga siku ya wiki ijayo na jioni mazoezi au kutembelea marafiki. Ijumaa asubui ni kumaliza kazi zote za wiki. Mchana natuma ripoti au mawasiliano ya mwisho. Jioni ni burudani au kupanga shughuli za familia. Jumamosi asubuhi ni usafi wa nyumba. Manunuzi sokoni na mchana yake ni mazoezi. Burudani ya nje na jioni ni kupumzika au sinema. Jumapili asubui ni ibada au muda wa familia. Mchana ni kupumzika kupanga chakula cha wiki na jioni ni kupanga wiki ijayo na kutafakari mafanikio. Kwa kifupi, orodha wiki mzima inasaidia kupanga kila siku kwa mpangilio wa kazi, burudani, familia na mapumziko ili wiki iwe yenye tija na usawa.

Je, umesikia habari ya leo asubuhi. Linauliza kama mtu amepokea au kusoma au kuona habari zilizotangazwa asubui hii. Hapa kuna ufafanuzi wa kina. Kwanza, umesikia, inamaanisha umeona, umeelewa au umepokea taarifa. Mfano, umesikia tetesi mpya kuhusu shule. Je, umeona au kusikia habari hiyo. Pili, habari ya leo asubui ni taarifa, matukio au mambo yaliyotokea na kutangazwa asubui ya leo. Mfano, habari za televisheni, redio, gazeti au mtandao. Jibu la kawaida ni ndio nimesikia habari ya leo asubui, hapana sijasikia bado. Kwa kifupi, swali hili ni njia ya kuanzisha mazungumzo kuhusu matukio ya leo na kupata maoni au taarifa ya mtu mwingine.

Jirani yako ana kutembelea mara ngapi? Swali la jirani kukutembelea mara ngapi linauliza idadi ya mara ambazo jirani hufika kwako au kushirikiana nawe kwa ziara. Hapa kuna ufafanuzi wakina. Mara za kawaida, mara za ziara zinategemea uhusiano wa jirani na mila au desturi za jamii. Mfano, jirani mzuri anaeza kutembelea mara moja kwa wiki, kuzungumza au kushirikiana mambo. Jirani wa kawaida huweza kuja mara chache kama mwezi mara moja. Pili nisababu za ziara, kuuliza habari au kumjulia hali, kushirikiana au kusaidiana kwenye kazi za nyumba. Hii huleta zawadi au chakula, maandalizi ya sherehe au tukio maalum. Tatu ni njia ya kuthibiti. Ona hii madharau. Ikiwa unataka muda zaidi binafsi, unaweza kuweka mipaka ya ziada kwa heshima. Mfano, tafadhali njoo jumapili kila wiki itakuwa rahisi kwangu. Kwa kifupi, mara ambazo jirani anakutembelea hutegemea uhusiano, desturi za kijamii na mahitaji ya kila mmoja. Mara nyingine inaweza kuwa mara moja kwa wiki, mara moja kwa mwezi, au mara chache kulingana na hali.

Nivae liye nini leo? Nivae nini leo ninauliza ni chakula gani au mpango gani wa kula unaweza kufanya leo. Kwa kawaida, kwa sababu nataka mapendekezo, hapa nitakupa ufafanuzi na baadhi ya mapendekezo. Kwanza ni kulinganisha na muda wa siku. Asubui, kula chakula cha nguvu kama mayai, chapati, uji au matunda. Mchana kula chakula cha kutosheleza mfano wali na maragwe, samaki, nyama au mboga. Jioni kula chakula nyepesi ili usilale uzito mfano supu, salad au mkate mdogo wa jibini. Pili kulinganisha na hali ya hewa. Kama baridi, vinywaji moto, chai, kahawa, supu na chakula cha moto. Kama joto, chakula baridi au nyepesi kama salad, matunda na vinywaji baridi. Tatu, angalia lishe. Jaribu kujumuisha proteini, wanga na mboga katika mlo. Mfano wali na maragwe na mboga na samaki. Nne, mapendekezo raisi kwa leo. Asubui, mayai ya kukaanga na toast na chai. Mchana ni wali samaki ya au kuku na mboga za majani. Jioni ni supu ya mboga, chapati au salad yenye mboga na nyama ndogo. Kwa kifupi, chakula cha leo kinategemea muda wa siku, hali na hewa na lishe unayohitaji.

Mvua ikinyesha sana unafanya aje. Mvwe kinyesha sana. Kuna mambo muhimu ya kufanya ili kujilinda. Kuendelea na shughuli kwa usalama na kuondoa usumbufu. Hapa kuna njia na mpangilio ninazofuata. Kwanza ni kutafuta makazi ya muda. Ikiwa uko njiani, tafuta sehemu salama ya kukaa mpaka mvua ipoe au ipungue nguvu. Epuka mita iliyo na maji mengi, barabara zilizo na hali ya mafuriko na sehemu za umeme. Pili, vaa nguo sahihi. Vaa mavazi ya mvua kama koti ya mvua, miwani ya mvua na viatu visivyo na maji. Tumia umbrella ili kudumisha mwili kavu. Tatu, linda mali zako. Hakikisha bidhaa, nyaraka, simu na fedha zimehifadhiwa kwenye sehemu kavu. Tumia mifuko ya plastiki au bagpacks zisizo na mvua. Nne, angalia usafiri. Ikiwa unaendesha gari, punguza mwendo, weka headlights na epuka maeneo yenye maji mengi. Ikiwa unatembea kwa miguu, epuka mito midogo na barabara zilizo na hatari ya kuangukia. Tano, weka afya na joto. Baada ya kuingia kwenye chumba au nyumba, badilisha nguo zilizofutika na kavu. Kunywa vinywaji vya moto, kama chai au kahawa ili kujenga joto la mwili. Mwisho, tumia muda vizuri. Ikiwa huwezi kutoka, unaeza kusoma, kufanya kazi ndogo za nyumbani, kusikiliza muziki au kupanga siku ujao. Hii inasaidia kudumisha tija, hata mvua inapotokea. Kwa kifupi mvua ikinyesha sana natafuta makaazi salama navaa nguo za mvua nalinda mali naangalia usafiri nahifadhi afya na joto na natumia muda vizuri.

Wenzako wa kazini ni wa aina gani? Wenzako wa kazini ni aina gani? Ninauza tabia, utu, au sifa za watu unaoshirikiana nao kazini. Kwanza, wenzako aina ya msaidizi. Hawa ni wenzako wanaokusaidia bila shaka, wanashirikiana kwa haraka na hawana ubinafsi. Mfano, wanaokusaidia kukamilisha kazi ngumu au kutoa maelezo ya haraka. Pili, wenzako wa aina ya kiongozi. Wenzako hawa huchukua uwajibikaji mkubwa. Wanapanga kazi na hutoa maelekezo kwa wengine. Mfano, supervisor au team leader anayesimamia team. Tatu, wenzako aina ya marafiki. Hawa ni wenzako wanaoleta furaha kazini, wanaosikiliza na wanashikiriana kihisia. Mfano, mtu anayependa kuzungumza naye kwa mapumziko lakini pia anasaidia kazini. Nne, wenzako wa aina ya motisha. Wenzako hawa wanakupa moyo na kukuinua wakati kazi ni ngumu. Mfano, mtu anayeipongeza kazi yako au kuhimiza usikate tamaa. Tano, wenzako ni wa aina na changamoto. Hawa ni wenzako wanaokukosoa mara kwa mara au huwa na tabia ngumu. Lakini wanaweza kusaidia kukuinua kiufundi. Mfano, mtu ambaye huwa na maoni makali lakini hufanya kazi kwa ubora wa hali ya juu. Kwa kifupi, wenzako wa kazini wanaweza kuwa wa msaidizi, wa kiongozi, wa marafiki, wa motisha au wa changamoto na kila aina ni mchango wake kwa kazi na mazingira ya ofisi.

Pwaka wako anahitaji chakula, kwanza utambulisho wa hali. Pwaka wako ananjaa au hakupatii chakula cha muda wake. Ishara inaeza kuwa kuzunguka, kupiga mlomo, kuhema kwa sauti au kukaribia chakula kilichoandaliwa. Pili ni hatua unazoweza kuchukua. Kwanza ni mchanganiko wa chakula. Paka hupendelea chakula kilicho na proteini kama nyama au samaki. Na chakula kilichotengenezwa kwa paka. Weka muda maalum kwa kula. Kila siku paka apate chakula muda mmoja ili awe na ratiba. Kagua maji safi. Paka anahitaji pia maji safi kila wakati. Tatu, tahadhari usimlishe chakula cha binadamu kama chakula chenye sukari, chumvi nyingi au viungo hatari. Angalia ikiwa paka anaugonjwa au sumu kabla ya kumlisha chakula kisicho salama. Nne nafasi ya chakula. Weka chakula kweo kavu na safi. Mbali na maeneo yenye mvua, vumbi au wadudu. Kwa kifupi, paka wako anapohitaji chakula. Mpelekee chakula kilichofaa, maji safi na ratiba ya kukula ya kila siku. Ili awe na afya na furaha.

Je, niendeshe gari au nichukue basi? Je, niendeshe gari au nichukue basi, linauliza ni njia gani ya usafiri itakayokuwa bora kwa safari yako. Kulingana na hali yako, muda, gharama na urahisi. Kwanza, kuendesha gari kuna faida. Faida zake ni uhuru na uhuru wa kuondoka, au kuja muda wowote, unaeza kubeba mzigo zaidi. Safari ni moja kwa moja bila kusimama mara nyingi. Pia ina hasara, kwanza ni gharama ya mafuta na matengenezo, tatizo la msongamano barabarani, kuweza kufanya kazi au kupumzika wakati unaendesha. Pili, kuchukua basi. Basi ina faida, kwa sababu ni rahisi na ghali kidogo kuliko mafuta ya gari, unaweza kusoma, kusikiliza muziki au kupumzika wakati wa safari. Hakuna wasiwasi wa kuepuka trafiki au kupata parking. Hasara ni ratiba la basi linaeza kukuzuia. Basi linaeza kuwa na msongamano huwezi kuondoka wakati wowote kwa urahisi. Tatu ni jambo la kuzingatia. Umbali na muda ikiwa safari ni fupi basi inaeza kuwa rahisi. Safari ndefu gari linaeza kuwa bora. Tunaangalia gharama. Basi mara nyingi ni nafuu. Faragha ikiwa unataka faragha gari ni bora. Msongamano na hali ya barabarani ikiwa barabara zina msongamano mkubwa, basi inaweza kuokoa akili na muda. Kwa kifupi, chaguo la gari au basi linategemea muda, gharama, faragha na urahisi wa safari yako.

Timu inaanza mradi aje. Hii inaonyesha njia au hatua ambazo. Timu huanza mradi mpya ili kuhakikisha. Unaanza vizuri na kwa mpangilio sahihi. Kwanza ni kufafanua lengo la mradi. Kwanza timu inapaswa kuelea kwa nini mradi unafanywa. Lengo lazima liwe halisi, la kupimika na la kufanikisha. Mfano, kuunda programu ya kufatilia mauzo ya kampuni, ndani ya miezi mitatu. Pili, niweka wingo wa mradi. Tambua ni kazi gani itafanywa na ni mipaka ngani ya mradi. Hii inasaidia timu kuepuka kazi, zisizo muhimu na kudumisho umakini. Tatu, gawa majukumu. Kila mtu kwenye timu anapaswa kujua jukumu lake. Mfano, mtu mmoja anahusika na utafiti, mwingine na kuandika ripoti, mwingine na teknolojia. Nne, pangilia muda na ratiba. Weka tarehe za mwisho na ratiba ya kazi. Hii inasaidia timu kubaki kwenye lengo na kuzingatia muda. Tano, jumuisha mikutano ya mwanzo. Fanya mkutano wa kickoff ili kila mtu aweze kuelewa mradi, malengo na matarajia. Hakikisha kuna uwezekano na kuuliza maswali na kuelewa changamoto zinazoweza kutokea. Sita, weka njia za mawasiliano. Amua njia za kujumuisha taarifa, barua pepe, whatsapp, au mtandao wa kampuni. Hii inasaidia timu kubaki kuwasiliana na kufuatilia maendeleo. Saba, fanya tathmini ya hatua ya mwanzo. Baada ya kuanza mradi, hakiki kama kila mtu anaelea majukumu yake na kama wigo wa mradi umeeleweka. Hii huongeza uhakika na ufanisi kwa siku za mwanzo za mradi. Kwa kifupi, timu inaanza mradi kwa kufafanua lengo, kueka wigo, kugawa majukumu, kupanga muda, kufanya mkutano wa mwanzo, kueka mawasiliano na kutathmini hatuwa za mwanzo. Ikiwa pia unataka, unaangalia checklist ya hatuwa saba za kuanzisha mradi wa ufanisi. Ambayo timu yote inaeza kutumia.

Unahisi usingizi, hii inaonesha kama una uchovu au hamu ya kulala, kawaida ni ishara ya mwili unaoitaji kupumzika. Kwanza, ishara ya usingizi, macho yanakosoa umakini au kuzama mara kwa mara, kicheko au mwendo wa mwili kidogo wa kulegea, hisia ya uchovu usioelezeka, kupoteza umakini kwa uhurahisi, sababu za usingizi, kukosa usingizi wa kutosha usiku uliopita, mazoezi makali au shuguli nyingi za kimwili chakula kinachochangia uchovu kama chenye sukari nyingi mawazo mingi tatu jinsi ya kushugulikia usingizi kwanza ni kupumzika kidogo kama inawezekana lala dakika kumi na tano au thelathini kunywa maji au chai ya kidogo hii inaweza kusaidia kuamsha mwili kidogo kuwama au kufanya mazoezi madogo kutembea au kuchukua hewa safi. Usaidia mwili kuamuka. Kupanga usingizi usiku ujao. Hii ni kulala mapema usiku ili mwili upate kupumzika vya kutosha. Kwa kifupi, uhisi usingizi ni ishara ya mwili unayoitaji kupumzika. Na unaweza kupunguza kwa kupumzika kidogo. Kunywa maji, kufanya mazoezi madogo na kupanga usingizi mzuri usiku.

Nichukue basi yao pikipiki. Hii nauliza ninjia gani ya usafiri itakawekua bora kwa usafiri yako. Sdsd. Kwanza kuchukua basi lina faida. Gharama ni nafuu kuliko pikipiki kwa umbali mrefu. Huweza kuwa na wasiwasi wa kuendesha au kupata parking. Unaeza kupumzika, kusoma au kusikiliza muziki wakati unasafiri. Hasara ni ratiba ya basi inaeza kukuzuia huweza kuondoka wakati wowote. Basi linaeza kuwa na msongamano huweza kuondoka haraka kama kuna dharura. Pili ni kutumia pikipiki. Faida zake ni una uhuru wa kuondoka au kuja wakati wowote. Ni rahisi kupita msongamano wa barabara. Safari ni haraka kwa umbali mfupi hadi wakati. Hasara zake ni hatari zaidi kuliko basi kwa sababu husababisha ajali zaidi. Usafiri ni wazi kwa mvua au baridi. Gharama ya mafuta au matengenezo inaweza kuwa juu kidogo. Jambo la kuzingatia ni umbali na muda. Safari fupi au yenye msongamano mkubwa pikipiki inaweza kuwa bora. Safari ndefu au ikiwa unahitaji faraga basi ni chaguo nzuri. Gharama, basi ni nafuu, pikipiki mara nyingi gharama ya mafuta kidogo. Pia hali ya hewa. Baridi au mvua inafaa basi zaidi. Jua kali au baridi kidogo pikipiki inaeza kuwa raha. Usalama, ukiwa barabarani zina changamoto, basi linaeza kuwa salama zaidi. Kwa kifupi, chaguo la basi au pikipiki linategemea muda, umbali, gharama, faraga, hali ya hewa, na usalama wa safari yako.

Unahitaji kupanga pesa zako, inamanisha kwamba ni muimu kuthibiti na kupanga matumizi ya fedha. Ili ziwe na tija na kuhepuka usumbufu wa kifedha. Kwanza, tambua mapato na matumizi zako, andika pesa zote unazopata, mshara, kipato chaziada, au mapato mengine. Andika matumizi yote, chakula, makazi, usafiri, burudani, madeni. Hii inakuseidia kuona pesa zako zinapotea. Pili ni kueka bajeti. Gawa mapato yako kwenye vikundi vya matumizi. Msingi ni chakula, nyumba, umeme, maji. Akiba ni kueka seumu ya mapato kwa darura au malengo ya badaye. Burudani, chakula cha nje, cinema au safari ndogo. Mfano, aslimia hamsini kwa matumizi muhimu, telathini kwa malengo au akiba na aslimia shirini kwa burudani. Tatu ni kutumia njia ya kufuatilia. Andika kila matumizi kwenye diary, app au spreadsheet. Hi usaidia kujua kiasi unachotumia na simu nayoeza kupunguza. Nine ni kueka malengo ya kifedha. Malengo madogo akiba ya siku telathini. Malengo makubwa kununuwa gari kulipa deni au kuekeza. Malengo hutowa mskumo wa kuthibiti matumizi. Tano ni kupanga dharura. Ifadhi yakiba ya dharura kwa siku, usiku au tukio la gafla. Kawahida ni vizuri kuwa na kiba ya angalau mwezi moja wa matumizi muhimu. La mwisho n kukagua kila mwezi. Angalia bajeti na matumizo mwishoni wa mwezi. Fanya marekebisho kulingana na mabadiliko ya mapato na au garama. Kwa kifupi, kufunga kazi yako kinausisha kujua mapato na matumizi. Kueka bajeti, kufuatilia kila matumizi. Kueka malengo, kuifathi darula na kukagua kila mwezi.

Nywele zangu zina changamoto kubwa. Nywele zangu zina changamoto kubwa inaonekana unamaanisha kwamba huduma au miradi ya kifedha au mipango yako ya akiba au nywele ina matatizo au hayuko kwenye hali nzuri. Kwanza ni kutambua changamoto, je nywele zako zina matatizo gani, upungufu wa fedha au mapato yasiyo dhabiti, matumizi makubwa kuliko mapato, ukosefu wa akiba ya dharura, migogoro ya fedha katika familia au timu. Kuelewa tatizo kikamilifu ni hatua ya kwanza wa suluhisho. Pili, andika kila kitu. Fanya orodha ya nywila zako zote na hali yake. Kiasi kilichopo madeni mapato yanapelekewa. Hii husaidia kuona kwa uwazi tatizo linalo. Koka, tatu ni pangilia kipa umbile. Nywila muhimu kwanza ni zile zinazohitaji malipo ya dharura au kuzuia hasira. Nywila zisizo muhimu zingatia kupunguza au kuashiria kidogo. Mume ni kutafuta suluhisho, kupunguza matumizi yasiyo muhimu, huongeza mapato ya kazi za ziada, kuuza vitu zisivyo hitajika. Kuunganisha nywila au kupanga upya malipo ili kurahisisha usimamizi. Tano ni kutumia mfumo wa bajeti. Gawa kila kipato kwa nywila, msingi, dharura, burudani. Hii husaidia kuepuka kukosa fedha na kuthibiti hali. Mwisho ni kufuatilia maendeleo. Angalia kila wiki au mwezi kama nywila zinapungua au ikiwa kuna maboresho. Fanya marekebisho kulingana na hali ya lisia. Kwa kifupi, nywila zenye changamoto zinahitaji kuchambuliwa, kupanga kimapaumbile, kupunguza matumizi yasiyo muhimu, kutumia bajeti, kuangeza mapato na kufuatilia maendelea.

Unapenda kupanda mboga shambani? Ndio, nafurahia na kupendelea kushirikiana katika kilimo cha mboga, ikiwemo kazi za shamba. Kwanza, kuna faida ya kupanda mboga shambani. Chakula safi, mboga unayopanda, inakuwa safi na yenye virutubisho zaidi. Mazoezi ya mwili, kutembea, kuchimba na kutunza shamba ni mazoezi mazuri. Kuunganisha familia au marafiki, kupanda mboga mara nyingi, hufanya mko pamoja, ikileta furaha. Akiba ya pesa, unapopanda mboga nyumbani, upunguza gharama za chakula sokoni. Pili ni changamoto zinaweza kutokea, hali ya hewa kama jua kali au mvua, wadudu au magonjwa ya mimea, kazi ngumu ya mwili kama kuchimba au kuvuna. La mwisho ni jinsi ya kufurahia kupanda mboga. Panga ratiba ya kupanda kulingana na hali ya hewa, tumia mbinu rahisi za kilimo kama kitalu kidogo au mabegi ya udongo. Hakikisha unatumia vifaa sahihi kama mikono, kikombe cha maji na glovu. Kwa kifupi, kupanda mboga shambani kuna furahia iwapo, unapenda chakula safi, mazoezi, kushirikiana na wengine na akiba ya pesa. Lakini pia kuna changamoto kama kazi ngumu na wadudu.

Unaitaji kupumzika. Hii inamaanisha kwamba mwili au akili yako ina uchovu na inaitaji muda kupumzika. Ili kurejesha nguvu na afya. Kwanza ni ishara inayohitaji kupumzika ni uchovu wa mwili au akili. Kutokuwa na umakini na kufanya jambo kwa makosa mara kwa mara. Hisia za mawazo, osiwasi au hasira kidogo. Kuota usingizi au tamaa ya kulala. Pili ni sababu ya uchovu. Shughuli nyingi kazini, shuleni au nyumbani. Kukosa usingizi wa kutosha usiku uliopita. Kazi za mwili au akili zisizo na mapumziko wa kutosha. Msongo wa mawazo au huzuni. Njia za kupumzika ninalala kidogo. Au usingizi wa kutosha usiku. Kupumzikasha akili. Kusikiliza muziki tulivu. Soma vitabu au kutafakale ingine ni mazoezi madogo. Hii inausisha kutembea au kupumua kwa kina. Hii uongeza nishati. Kuzitenga shughuli zisizo muhimu kwa muda mfupi ili kupumzika. Faida ya kupumzika ni kuongeza umakini na ufanisi. Kupunguza mfadhaiko na msongo wa mawazo. Hii urejesha nguvu za mwili na akili. Kusaidia afya ya moyo na mfumo wa mmengenyo. Kwa kifupi, kupumzika ni muhimu kila wakati unapoona mwili au akili inachoka. Na unaeza kufanya hivyo kwa kulala, kupumua, kufanya mazoezi madogo au kushiriki shughuli tulivu zinazokufariji.

Siku ya kuzaliwa unafanya nini? Siku ya kuzaliwa una maanisha ni shughuli au sherehe ambazo mtu hufanya kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Kwanza ni kusherehekea na familia na marafiki. Mara nyingi siku ya kuzaliwa inasherehekewa na familia na marafiki au wenzako wa karibu. Sherehe inaweza kuwa nyumbani, shuleni, kazini au kwenye ukumbi maalum. Mfano, kula keki, kuimba wimbo wa happy birthday na kucheza au kufurahia pamoja. Pili ni kujipongeza, ni siku ya kuangalia mafanikio yako ya mwaka uliopita, kufikiria malengo mapya ya mwaka ujao, kujiweka motisha kwa maisha na kazi. Tatu ni zawadi na barua za mapongezi. Marafiki na familia mara nyingi waletea zawadi, kadi au pongezi za maneno. Hii ni ishara ya upendo na kudhaminiwa. Nne shughuli za kufurahia kibinafsi, kutembelea sehemu unazopenda, kutumia muda kufanya burudani, kuchukua muda wa kupumzika au kujitunza. Tano ni kushirikisha wengine, baadhi ya watu hupenda kuchangia au kusaidia wengine, siku yao ya kuzaliwa kama kutoa msaada kwa wenye wanahitaji au familia za jirani. Kwa kifupi, siku ya kuzaliwa ni furusa ya kusherehekea na wapendwa, kujiangalilia mwenyewe, kupokea pongezi, kufurahia burudani na kushirikisha wengine kwa furaha.

Umepata kitabu kipya, umepata kitabu kipya unamaanisha umeona, umepata au umepata nakala mpya ya kitabu ambacho hujawa nacho kabla. Na sasa unaweza kusoma au kufurahia maudhui yake. Kwanza ni ishara za kupata kitabu kipya, kununua au kupokea kitabu kama zawadi, kukopa kitabu kutoka maktaba au rafiki, kuona kitabu kilichotangazwa kama kipya kwenye duka au mtandaoni. Faida ya kupata kitabu kipya ni maarifa mapya kitabu kipya kinaweza kukupa elimu, ujuzi au habari mpya. Burudani kusoma kitabu kipya uleta hisia ya burudani nzuri hasa ikiwa ni riwaya au hadithi uleta motisha kitabu kipya kinaweza kukuinua kihisia, kukuongezea motisha au kukupa mawazo mapya. Jinsi ya kushugulikia na kitabu kipya, panga muda wa kusoma kila siku, tenga sehemu tulivu na yenye mwanga mzuri, andika maoni, hoja au maneno muhimu kwa mwongozo wa baadae, shiriki neno au hoja muhimu na marafiki au kwenye mtandao wa kijamii. Kwa kifupi, kupata kitabu kipya ni fursa ya elimu, burudani na motisha, na ni muhimu kupanga muda wa kusoma ili kuepuka kupoteza fursa ya maudhui yake.

Kazi inachukua muda gani. Kazi inachukua muda gani linauliza ni muda gani unapasa wa kutumia kumaliza kazi fulani. Kwa kawaida kulingana na aina ya kazi ugumu na malengo yake ukifafanua kwa wazi. Kazi ndogo ni kazi zinazokamilika haraka kama kujibu barua pepe, kupanga meza au kupanga faili. Mara nyingi huchukua dakika kumi hadi thelathini. Kazi ya wastani. Kazi zinazohitaji umakini zaidi au hatua kadhaa. Mfano, kuandika ripoti hufanya hesabu au kupanga mikutano. Huchukua saa moja au tatu kulingana na ugumu. Kazi kubwa au miradi. Kazi zinazohusisha hatua nyingi, timu au muda mrefu kama mradi wa wiki kuandaa matukio au kutengeneza ripoti kamili. Huchukua siku kadhaa, wiki au hata mwezi mmoja kulingana na wigo. Jambo la kuzingatia, mpangilio wa muda, gawa kazi kubwa kwa hatua ndogo ili iwe rahisi kushughulikia majira ya kipaumbele kwanza maliza kazi muhimu zaidi au ya dharura, mapumziko wakati wa kazi kubwa au ngumu unahitaji kupumzika mara kwa mara ili kuongeza tija. Kwa kifupi, muda wa kazi unategemea ukubwa, ugumu na kipaumbele chake, lakini kwa kila aina ya kazi ni vyema kuipanga na kugawa hatua ndogo ili iwe rahisi kumalizia bila mawazo.

Swali lako unapika ni nini leo la mchana. Linauliza ni chakula gani. Unapanga kuandaa cha chakula cha mchana. Kulinganisha na lishe. Chakula cha mchana kinapaswa kuwa na wanga proteini na mboga. Mfano, wali na maharagwe, kuku au samaki au mboga za majani. Kulinganisha na muda ikiwa una muda mfupi. Chakula rahisi kama mayai ya kukaanga, chapati na mboga au sandwich. Ikiwa una muda wa kupika, chakula kitamu zaidi kama ugali na samaki, wali wa nazi na mboga au stiu ya nyama. Mapendekezo ya leo mchana, chakula rahisi ni kama sandwich ya jibini na saladi. Chakula cha kawaida ni wali, samaki, wa kukaanga na skuma wiki. Chakula kitamu cha kipekee ni ugali wa mahindi, nyama ya mchicha na mboga za majani. Vidokezo, ada ni sehemu ya mboga na proteini mapema usiku au asubuhi. Tumia vyakula vilivyo fresh au hakikisha chakula ni safi kwa familia. Jaribu kupika kiasi cha kutosha ili kuepuka taka. Kwa kifupi, chakula cha mchana kinategemea muda, lishe na ladha unayoi pendelea. Lakini hakikisha kila mlo una proteini, wanga na mboga.

Simu yangu inaongeza muda wangu wakati gani? Simu yangu inaongeza muda wangu wakati gani? Inaweza kueleweka kama unauliza ni wakati gani simu yako inaweza kukusaidia kuongeza tija au muda wako. Hebu nifafanue kwa kina. Simu kama chombo cha kuongeza muda. Simu inaweza kukusaidia kupanga ratiba, kukumbusha shuguli na kufuatilia muda. Mfano matumizi ya kalenda, alarms, apps za to-do list au apps za kuhesabu muda. Wakati wa kutumia simu huongeza tija. Asubui wakati wa kupanga siku kuweka malengo au kusoma tarifa muhimu. Mchana kusoma au kufanya kazi ndogo zinazohitaji kumbuka na mwongozo wa apps. Jioni kagua kile kinachokamilisha kupanga siku ya kesho na kupumzika kwa usahihi. Njia za kuongeza muda kwa simu, tumia alarms na timers kwa kazi zinazoitaji umakini, andika to-do list na weka kipaumbile, tumia apps za kusoma na kujifunza ili kufanya kazi kwa ufanisi. Taadhari, usitumie simu kupita kiasi kwa burudani, zisizo na mpangilio, kwani inaeza kupotezea muda badala kuongeza. Weka muda wa kupumzika bila simu ili akili ipumzike. Kwa kifupi, simu wako inaongeza muda wako wakati unaitumia kwa mpangilio. Kupanga kazi, kuweka malengo na kufuatilia maendeleo. Badala ya kutumia kwa burudani zisizo na mpangilio.

Unapenda kupiga picha za mazingira. Inauliaza kama mtu anafanya au unafutahia kupiga picha za manthari ya asili na mazingira yanayomzunguka. Maana na ufafanuzi. Picha za mazingira ni picha za vitu kama mlima, miti, mito, bahari, machweo ya juu, miji au manthari ya vijijini. Kupiga picha hizi usaidia kuifadhi kumbukumbu kuonyesha uzuri wa mazingira na kueleza isia au hadithi kupitia picha. Kwa nini watu hupenda kupiga picha za mazingira? Hii upata utulivu wa akili na kufurahia asili. Hukuza ubunifu na umakini wa kuona, hutoa kumbu kumbu nzuri za safari au maeneo ulio yatembelea. Wengine hutumia kama hobi au hata kazi. Vidokezo vifupi ni kupiga picha asubuhi au jioni. Mwanga ambao ni mzuri zaidi, tumia pembe tofauti ili kupata manthari mzuri, hakikisha mazingira yanayoifadhiwa usiaribu asili. Kwa kifupi, kupiga picha za mazingira ni shughuli ya kufuraisha ya ubunifu na inayosaidia kudhamini uzuri wa dunia.

Ukiwa na njaa sana unafaa nini? Ukiwa na njaa sana ni muimu kuchukua hatuwa za haraka lakini zenye afya ili kurajesha mwili kwenye hali nzuri. Kwanza ni kukula kitu haraka lakini salama. Anza na chakula rahisi na cha haraka kama matunda, mkate au biskuti, mayai au uji. Epuka kula chakula kizito sana mara moja ikiwa ulikuwa ujala muda mrefu. Kunywa maji, wakati mwingine njaa huongezeka kwa sababu ya upungufu wa maji. Kunywa glasi ya maji, kabla au pamoja na chakula. Kula mlo kamili haraka iwezekanavyo. Baada ya chakula cha haraka, panga kula mlo kamili. Uwanga, ambayo ni wali ugali au viazi Protein, ambayo ni maharagwe, samaki, nyama au mayai, au mboga. Epuka hasira au maawamuzi ya haraka, njaa kali inaeza kukufanya uchoke au uwe na hasira. Kula kwanza kisha endelea na maamuzi au kazi muhimu. Jifunze kupanga milo. Ili kuepuka njaa kali mara kwa mara. Kula kwa ratiba beba vitafunio vidogo ukiwa nje usiruke milo. Kwa kifupi, ukiwa na njaa sana. Kula kitu haraka, kunywa maji. Kisha panga mlo kamili na ratiba bora ya kula.

Baada ya siku ndefu, unafaa nini? Baada ya siku ndefu, watu wengi hufanya mambo yanayosaidia kupumzika, kuredesha nguvu na kutuliza akili. Kwanza ni kupumzika natuliza mwili. Kaa au lala kwa dakika chache bila kufanya chochote kizito. Pumua kwa kina ili kuondoa uchovu. Oga au kunawa maji ya joto ili kuachilia msongo wa mwili. Kula au kunywa kitu. Kula cha kula cha jioni kilicho chepesi, nakini chenye virutubisho. Kunywa maji au chai ya moto ili kurejesha nguvu. Achana na mawazo ya kazi. Epuka kufikiria sana kuhusu kazi au matatizo ya siku. Zima simu au kupunguza matatizo ya mitandao kwa muda. Andika mambo muimu ya kesho kisha uwachilie akili ipumzike. Fanya kitu unachokipenda, sikiliza muziki, tazama filamu au kipindi kifupi. Soma kitabu, zungumza na mtu unayependa. Na mwisho, jitayarishe kwa usingizi. Panga nguo au vitu vya kesho mapema lala kwa wakati ili mwili upate usingizi wa kutosha. Kwa kifupi, badaa ya siku ndefu ni muimu kupumziko. Kula vizuri, kuachilia mawazo ya kazi kufanya kitu cha kufuraisha na kujiandaa kwa usingizi nzuri.

Je, kazi unayofanya, utaifanya miaka mingi. Hii inauliza kama unampango au matarajio ya kuendelea na kazi yako ya sasa kwa muda mrefu au kama unaona mabadiliko ya baadaye. Kwanza, inategemea kuridhika na kazi. Kama kazi inakupa furaha, maendeleo na kipato chakutosha. Watu wengi huchagua kuifanya kwa miaka mingi kama haina motisha au maendeleo. Mtu huanza kufikiria kubadilisha kazi au taaluma. Hili ni fursa ya kujifunza na kukua. Kazi inayotoa mafunzo, uzoefu na nafasi ya kupanda cheo. Hii huongeza uwezekano na kuendelea nayo, muda mrefu. Billa ukuwaji, watu uhama kutafuta changamoto mupya. Tatu ni malengo wa maisha. Wakati mwengine kazi ni hatua ya mpito, kuelekea lengo kubwa zaidi, kama biashara binafsi au taaluma tofauti. Wengine hupanga kubaki hadi wastaafu. Hali ya maisha na mazingira. Familia, afya, mshahara na mazingira ya kazi zinaweza kubadilisha uamuzi wa kubaki au kuondoka. Jibu la mfano, nitaifanya kwa muda kama bado inanipa fursa ya kukua. Ni kazi ya sasa lakini ninampango kubadilisha baadaye. Ndiyo, ninaona nikifanya kwa miaka mingi kwa sababu inaniridisha. Kwa kifupi, kuendelea na kazi kwa miaka mingi, kuna tegemea kuridhika, ukuwaji, malengwa ya maisha na mazingira ya kazi.

Mwalimu alipiga jana, kauli ya mwalimu alipiga jana ina maana kwamba mwalimu alipiga simu kwa mtu. Mara nyingi mwanafunzi na ilikuwa siku ya jana. Ufafanuzi mfupi, mwalimu ni mtu anayefundisha, alipiga, alitumia kipigo au adhabu ya viboko au kumpigia mtu. Jana ni siku iliyopita, hii ni siku moja kabla ya leo. Mifano ya matumizi, mwalimu alipiga jana kwa sababu ya kelele darasani. Wazazi walilalamika kwa sababu mwalimu alipiga jana. Kwa kifupi, sentensi hii inaeleza tukio lililotokea jana, ambapo mwalimu alimpigia mtu fulani.

Kazini hua kuna msongo. Ndio, kazini mara nyingi hua kuna msongo wa mawazo. Na hiyo ni hali ya kawaida kwa watu wengi. Maana ya kazini huwa kuna msongo. Inamaanisha kwamba kazi inaweza kusababisha shinikizo la mawazo, uchovu wa akili, au hisia za kulemewa, kutokana na majukumu na mazingira ya kazi. Sababu ya msongo kazini, kazi nyingi au deadline kali, shinikizo kutoka kwa wakubwa au wateja ukosefu wa muda wakupumzika, migogoro na wenzako wa kazi, hofu ya makosa au kupoteza kazi dalili za msongo, kuchoka haraka, kukosa usingizi, hasira au kukata tamaa, hasira au kukata tamaa, kukosa umakini kazini, maumivu ya kichwa au mwili namna ya kupunguza msongo kazini ni kupanga kazi kwa vipau mbele, kuchukua mapumziko mafupi, kuzungumza na muenzako, au kiongozi ukiwa na shida, fanya mazlezi au tembea baada ya kazi, lala na kula vizuri. Kwa kifupi, msongo kazini ni kawaida, lakini uzidi unaweza kuadhiri, afya na utendaji, ni muhimu kujitunza na kutafuta njia za kupunguza shinikizo.

Sijampigia, kauli ya sijampigia inamaana kwamba hujampigia mtu simu. Kwa ufafanuzi wa maneno, sijampigia ni kitenzi. Si ni kukanusha au hapana, ja ni bado Muu, ni yeye mtu moja, pigia ni kupiga simu. Maana kamili, bado sijampigia simu. Mfano wa matumizi, samahani sijampigia bado, nitampigia baadae. Sijampigia mama leo. Kwa kifupi sentensi hii inaonyesha kwa kitendo cha kumpigia simu mtu fulani bado hakija fanyika.

Sa saba asubuhi unafanya nini? Sa saba asubuhi unafanya nini? Ninauliza kazi au shughuli unaofanya saa saba asubuhi. Maana ya sentensi. Saa saba asubuhi ni sa saba asubuhi kwa mfumo wa kimagharibi au saa moja kulingana na mfumo wa kiswahili huanza kuhesabu kutoka alfajiri. Unafanya nini? Unashughuli gani kwa wakati huo? Mfano wa majibu. Saa saba asubuhi huwa najiandaa kuenda kazini. Saa saba asubuhi nasoma na kufanya mazoezi. Saa saba asubuhi huwa ninaenda shuleni kwa kifupi sentensi hii inauliza ratiba ya shughuli zako za asubuhi mapema.